Nkazini kuna msongo sana leo. Kila mtu wanatembea huku na huko. Kuna tatizo latarakimu katika mfumo wetu. Wate tunajaribu kutatua, lakini hatujaelewa chanzo. Meneja wangu anauliza kila dakikatano. Nini kinaendelea? Najibu upole. Sejui hadi. Inaitaje muda wakufikiria, lakini msisitizo unaunipa unazidi. Itachukua pumziko kidogo nifike kisimani ninywe maji Labda akili itakuwa wazi badaye Niombe wenzangu wa nisaide kuangalia kazi za watuwawili ni haraka zaidi Natumaaini kesho mambo ya takua bora Leo ni siku ya changamoto tu.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

Munda wa kumaliza kazi unakaribia sana. Imebaki na siku mbili tu. Je, itamaliza kwa wakati. Kazi bado ni nyingi. Lazima nifanye kazi za ziada usiku leo na kesho. Itazimu simu zangu. Nisije nikasumbuka. Inaitaji kuzingatia tu. Sehemu gani ni muhimu zaidi. Hebu niangalie horodha yangu. Kwanza nikamaliza ripoti kuu. Kisha vielelezo. Nitaomba mwenzangu wanisaidina sehemu moja ndogo. Msongo wakazi unaniharibisha. Lazima nijifunze kupanga vizuri mapema. Mara nyingi ninasubiri dakika za mwisho. Lakini kwa sasa, lazima nikamilishe nitafanya kwabidii mpaka kazi ishe.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

Je, niendeshe gari au nichukue basi? Gari lina tatizo kidogo la mafuta. Inakula sana. Basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo nina mizigo mingi. Nadhani gari ni bora. Nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi, nitatembelea rafiki yangu aliye mgonjwa ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani Nahitaji pia kununua dawa kutoka famasi mipango mingi leo, lazima nijipange vizuri, hebu niandike orodha Nisiko sahau kitu chochote.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

Naamu, mimi husoma gazeti. Mimi hupenda kusoma gazeti ili kupata abari yanaye ya kuhusu yale yanao endelea katika inchi. Tena mimi husoma gazeti kuangalia mambo ya biashara, yanao jiri na ya naotokea. Mimi hupenda kusoma gazeti sana sana kule nyuma unapata kuna matangazo ya kazi nafasi za kazi ya matangazo mingi sana. Mimi ni mwanafunzi na kusoma gazeti ni raha yangu.

Mimi sana sana naipenda tabia ya ukarimu kwa wengine. Napenda ni kiona mtu akiwa mkarimu kwa mwenzake. Ukarimu unatunganisha sisi kama wana jamii. Ukarimu inafanya tupendane katika sekta zote, kabila zote, ukarimu inatuleta pamoja. Ukarimu unatoa ule ukabila na unaleta ujamii baina yetu sisi kama watoto, wanafunzi na hata wazee kwa vijana.

Mimi napenda kusimamia. Sipendi kusimamiwa. Kwa sababu mimi ni mwanaume. Mara nyingi unapata kwamba kama wewe ni mwanaume katika jamii na unasimamiwa, utakejeliwa. Watu wanapenda mwanaume ambayo anajisimamia. Mwanaume mwenye simamu. Maana kwa kujisimamia, unaweza linda boma, unaweza linda inchi. Watu wanakuona kuwa na ile jukumu ya kuwalinda.

Mimi napenda kulala mapema. Manake bada ya kazi za mchana, mwili pia unafaa kupumzika. Sipendi kuamka na jua. Mimi nikiamka na jua huwa naamka kama kichwa kinaniwanga. Kwa hivyo, mimi napenda kulala mapema. Ili mwili wangu pia upumzike tena keshoye niweze kuwa na niwamke mapema na nieze kufanya kazi zangu kwa mapema.

Na mimi na vaa saa saa yangu ni aina ya casio casio nilianza kuvaa casio nikiwa katika darasa la tatu bado nilikuwa mdogo siku hizo nilikua na marafiki zangu tu. Mzazi ya likuwa na nipatia pesa naenda najinunuli ya saa kutoka hiyo wakati mimi napenda kuvaa saa Napenda kuvaa saa kwa vile Naangalia ni nisaa gani nafaa kufanya hili na lile ndio maana mimi napenda kufasa tena saa ni nzuri kama mwanaume.

Naam mimi napenda kununua vitu kwa kutumia simu. Mara nyingi kila mahali mimi natumia ule mfumo wa mpesa kulipa kila kitu ninachonunua. Hata nikipanda gari mimi nauli ninalipa kwa kutumia mpesa kutumia simu. Mimi mara nyingi sipendi kushika pesa hivi mkono wazi. Sijui kwanini lakini sipendi kushika pesa na mkono hivi. Napenda kutumia simu, kununua na kulipia kila kitu ninachokinunua.

Wakati wa wasiwasi, mimi napenda kuskia mziki. Wakati huo nafungua mziki kwenye simu yangu, sana sana huwa napenda kusikiza rhumba nikiwa na wasiwasi. Naweka rhumba kwenye simu alafu naenda naoga. Bada ya dakika, ishirini hivi, mimi niko sawa sina wasiwasi yeyote. Ama tena wakati mwingine napenda kupika kile chakul ambacho nakipenda. Hiyo ni wali kwa nyama. Nakula na wasiwasi inaisha. Wakati wa wasiwasi tena mimi napenda kujishughulisha katika mambo ya kazi. Mara nyingi najipata kuamba nikifanya kazi sijipati katika wasiwasi yeyote.